Watoto wamekaa chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi. Sana shureni. Naomba tuchanganya wakati pamoja jioni. Labda tucheze hau tuangalie firamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mme wangu hanasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo nzuri. Watoto watajifunza kupika pia. Tutatayarisha pirao na sarandi. Nitawafunza jinzi ya kukata mboga vizuri. Wakati wafamilia ni muhimu sana. Tunajenga mahusiano mazuri. Usiku huu utakua wa furaha na kumbukumbu nzuri.

Nahitaji kuenda kwa msusi. Nywele zangu zimerefuka sana. Nitapunguza kiasi kidogo. Sio sana. Naomba pia kunawa vizuri. Ziwe safi na raini. Nina mafuta mazuri nyumbani. Nitayatumia baanda ya kunawa. Kujitunza ni muhimu siyo ujinga. Mwiri wetu unastairi hunduma nzuri. Nitakaguza uzo wangu pia. Tumia kerumu ya ngozi. Jua linakausha ngozi sana. Lazima nitumie virinsi. Nitakata kucha zote. Ziwe safi na fupi. Watu wanapoona mtu mzuri wanajua anajitunza. Naomba niwe mtu wa namna hiyo.

Siku ya kuzariwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Naitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karam ndogo nyumbani au tukondi mahari. Nyumbani ni nafuu zahindi. Nitaarika marafiki wake kutoka shure. Labda watoto kumi. Nitapika keki kubwa. Wanapenda keki ya chokoreti. Nitanunuwa mbaruni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahandi ya kumnunulia zawandi, yenye anataka baiskeri. Nadhani nitapata baiskeri ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakuwa siku ya njumamosi, munda wa asubui. Ni siku muimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.

Munda wa kumaliza kazi unakalibia sana. Nimebaki na siku mbiri tu. Je, nitamaliza kwa wakati kazi bando ni nyingi. Lazima nifanye kazi za sianda usiku, leo na kesho. Nitazima simu yangu, nisije nikasumbuka. Naitaji kusingatia tu, sehemu gani muimu zaidi. Hebu niangalie holodha yangu. Kwanza nikimariza ripoti kuu. Kisha vyelelezo, nitaomba mwenzangu anisaindie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kasi unaniairibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi nasubiri ndakika za mwisho. Lakini kwa sasa, lazima nikamirishe. Nitafanya kwa bindi mpaka kazi iishe.

Nahisi usingizi sana, ni saa ngapi? Saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote, kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndio, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu, usiku mwema.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

Nywira zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja hinaitaji nywira. Nilikuwa ni kitumia nywira moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni atari. Lazima nibandirishe nitatengeneza nywira tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka aje zote. Labda niandike mahali salama. Hawu nitumie prongiramu ya kusimamia nywira. Nimesikia prongiramu hizo nisarama. Zinakumbuka zote kwa ajiri yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibandilishe nyuira mara kwa mara kila miezi tatu. Usarama wa mtandao ni muhimu sana. Wezi wa mtandao wako kila mahali. Lazima nijirinde na ndata yangu.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikuwa, ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyize maji leo. Jua limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva. Naomba nipande pia maua mengi. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamela yangu niende ziwa. Kuna maandhali nzuri huko. Miti mingi na ndege. Jua linapo anza ni wakati mzuri wakupiga picha. Langi za hanga ubandirika. Ziwa linakizi kilakitu. Nitapiga picha nyingi. Kisha nitaketi na kuchagua bora za hindi. Shuguri hii inanipa furaha kubwa. Ni nasahau masumbufu ya kila siku. Ni kifikiri kuansisha ukulasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu labda watu watapenda. Kira mtu ana kipaji chake. Changu ni kupiga picha. Za maajabu ya urimwengu.

Leo razima niende kutembea, nimeka sana nyumbani wiki hii. Mwiri wangu unaitaji msozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi, lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je. Ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile situmii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninatumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programi za mchezo je zinafaa labda moja au mbili tu kwa burudani. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima ninalipisha mbili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programi kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Timu yetu inaanza mulandi mpya wiki hii. Ni mulandi mkubwa. Tunahitaji kufanya kazi kwa bii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyozoea. Lakini kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watatu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu na uzoefu nzuri tunajifunza pamoja.

Hewa leo ni baridi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je, nichukue mwavuli wangu. Lazima nichukue. Siwezi kucherewa kwa sababu ya mvuwa. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi. Nadhani jaketi ni lazima leo. Anga imeanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii inafanya natamani chai moto. Nikifika kazini nitanunua chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Lazima niandaye orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua rubo moja, machungwa kwa watoto, machungwa na maembe yapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha, hebu nihesabu, labda shilingi elfu kumi zitatosha, nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi. Nathani gari n ibora nitakwenda dukani kununuwa vitu mingi. Baanda ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yupo nyubani. Ninaitaji pia kununua ndawa kutoka famasi. Mipango ni mingi leo. Lazima nijipange fizuli. Hebu niandike urodha. Nisiko sahau kitu chochote.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja reo tu. Njwe, nisizeme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna katha zina hitaji majibu ya haraka. Nitachunja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zire kutoka kwa menenja na mwateja. Kwanza nitazijibu moja kwa moja. Zingine nitazimia tu baandaye, nitaitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Rabda nitatengeneza funda ya nipange kwa haina. Barua zirizo baki zigeweza kutuma jibu moja kwa moja. Kazi hii inachukua munda mwingi sana. Nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.